Ndio mimi hutumia programu za mawasiliano kama WhatsApp, Telegram na Gmail kwa sababu huniruhusu kuwasiliana na familia marafiki na wenzangu kwa kazi kwa haraka. Pia hutumia programu za habari na elimu kama Google, YouTube na Khan Academy kupata taarifa. Kujifunza masomo mapya na kufwatilia maendeleo ya nyanja mbali mbali.

Kwa kutumia kompyuta kwa ajili ya masomo na kazi, kompyuta huniruhusu kufanya utafiti, kuandika ripoti, kuandika barua pepe na kufanya hesabu kwa urahisi, pia hutumia kompyuta kupata taarifa mtandaoni, kujifunza masomo mapya na kuwasiliana na wenzangu kupitia programu mbalimbali, zaidi ya hayo, mara nyingine kupumzika kwa kutumia kompyuta kwa burudani kama kutazama video, au michezo midogo.

Kila asubui ninapo amka, kwaza nafanya usafi wa binafsi kama kuoga na kupamba meno. Kisha nachukua muda kidogo kupanga siku yangu, kufikiria majukumu ya siku na kupanga vipaubere. Baada ya hapo, mi hupata chakula cha asubui ili kupata nguvu ya kuanzia siku vizuri.

Napeda zaidi upepo wa kawaida. upepo hunifanya nijisikia huru na mtulivu. Hasaa ukiwa wa asili. Pia hunipa hewa safi na hari ya kupumzika. Hata hivyo. Wakati wa joto kari sana. Naweza kutumia hii siku wa muda mfupi. Ili kupata nafuu. Na faraja katika mwisho yangu ya kila siku.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa katika maisha yangu na kuishi maisha yenye utulivu na kuridhika. Natamani kuwa mtu anayejitegemea, anayesaidia familia na kuchangia maedeleo ya jamii. Pia ningependa kuenderea kujifunza kukuza vipaji vyangu na kufikia marengo ya niriojiwekea ili kuishi maisha yenye maana na mchango chanya kwa wengine.

Kwa kawaida, mimi huwa nafanya mazoezi jioni. Jioni hunipa muda wa kupumzika bada ya shugulia ya za siku nzima na kuondoa uchovu. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nilale vizuri usiku. Hata hivyo, wakati mwingine naeza kufanya mazoezi ya asubuhi inapohitajika.

Kinacho nipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu na kujua kwamba ni nacho fanya kina mchango chanya. Pia kupata motisha ni napotaburiwa au kushukuriwa na kwa juhudi zangu, ni napofanya kazi katika mazingira nye ushirikiano na heshima zaidi ya hayo, kujifunza mambo mapya na kupata fursa ya kujiboresha ndio hunifanya ni jitahidi zaidi na kufanya kazi kwa bidi kila siku.

Napenderea kusoma habari mtandaoni. Habari mtadaoni hufika haraka zapatikana popote na kwa wakati wowote. Na pia hutoa vyanzo baribari ili kupata maelezo zaidi chuu ya jabo moja. Zaidi ya hayo, mtandao hurahisisha kuchambua mahabari. Kurikanisha vyanzo na kufatilia mabadiliko ya haraka. Jabo abaro gazeti la kawaida haliwezi kufanya mara moja.

Ndio, napenda kuenda pwani. Pwani hunipa utulivu na furaha kwa sababu ya upepo mwanana, sauti ya bahari na mandhari nzuri. Pia napenda kutembelea ufukweni, kupumzika na kufurahia mazingira ya asili. Kwangu, kuenda pwani ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia muda wa mapumziko.

Wakati nina wasiwasi, kwaza huwa nachukua muda kupumzika na kupumua kwa kina ili kutuliza akili. Kisha huwa najaribu kutafakari tatizo kwa utulivu, kuangalia suluhisho zinazoweza kuwezekana badala ya kuzingatia hofu pekee. Mara nyingine huwa nazungumza na marafiki au watu ninaominiana nao, ili kupata ushauri na faraja.